Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kisasa hasa katika matumizi ya akili bandia na zana zaki digitali zinazo rahisisha kazi za kila siku. Kujifunza jinsi ya kutumia programu mpya kwa mfano kufanya uchambuzi kwa taarifa au hata misingi ya uandishi au wa programu kungekuwa na manufaa makubwa kwangu katika kuboresha unafanisi kazini na kuongeza nafasi za kujiajiri au kujiendeleza kitaaluma. Pia nigependa kujifunza lugha mpya au stadi za mawasiliano kama uantishi, wakitaaluma na uongeaji mbele ya watu. Ujuzi huu hunisaidia kujiamini zaidi, kushirikiana vyema na watu tofauti na kufungua funza za kujifunza tamaduni nyingine kwa ujumla. Kujifunza kitu mkipya unipamotisha. Hunipanua mawazo na kunisaidia kukua binafsi na kielimu.

Kwa kawaida natumia wi-fi pale ninapo takikana kwa sababu kuwa ni ya haraka zaidi na hurusu kutumia interneti kwa muda mrefu bila wasiwasi wa gharama kubwa. Nikiwa nyumbani, kazini au maeneo ya umma yenye mtandao wa wi-fi huona ni rahisi kupakua taarifa, kutazama video za mafunzo na kufanya kazi mtandaoni bila kukatizwa. Hata hivyo ninapotoka ninapotoka au ninapokuwa mahali pasipo na wi-fi hutegemea data ya simu ili kuendelea kuwasiliana na kupata taarifa muhimu. Data ya simu hunipa uhuru wa kuunganisha wakati wowote hasa kwa matumizi ya dharura au shughuli zinazohitaji interneti mara moja. Kwa hiyo natumia vyote viwili kulingana na mazingira na mahitaji yangu.

Ninashugulikia swala la tatu kazini kwa kuzingatia utamaduni na sera za mahali pa kazi. Kama mazingira ya kazi yanaitaji mwonekano rasmi, huwa na yakikisha tatizo hazionekani wazi kwa kuvaa mavazi yanayofaa kama mashati ya mkumikono mirefu au nguo zenye kufunika. Hi hunisaidia kudumisha eshima ya kazi na kuepukana kufuruga wateja au wasimamizi ambao wanaweza kuwa na mtnzamo tofauti kuhusu tatizo. Katika maeneo ya kazi yaliyo wazi zaidi na ya kisasa, ambapo tatizo zinakubalika uwa sioni kama tatizo mradi azina ujumbe unao weza kukera au kukiuka maadili ya kazi. Ninaamini muhimu ni kufanya kazi kwa ufanisi. Kuwa na nidhamu na kuonyesha taaluma. Pila kujali mtu anatatizo au ana kwa ujumla, ninachukua taadhari au kubadilika. Kulingana na mazingira ya kazi ili kudumisha mahusiano wazi mazuri na baadhi ya kitaalamu.

Kwa kawaida nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti ya habari zinazoaminika na pia programu za simu za vyombo na za vyombo vya habari. Ninapenda kutumia tovuti za magazeti na vituo vya habari. Vinavyotoa taarifa kwa wakati na kwa kina. Jambo linalonisaidia kuelewa matukio ya ndani na ya kimataifa. Pia hutumia mitandao ya kijamii kama njia ya kufuatilia vichwa vya habari kisha huingia kwenye chanzo rasmi kusoma maelezo kamili zaidi ya hayo. Hutumia majukwaa ya kidigitali kama Google News au program za habari ambazo hukusanya taarifa tofauti vianzo mbalimbali sehemu moja hurahisishia kulinganisha taarifa kuona mitazamo tofauti na kuchagua habari zilizo sahihi zaidi. Kusoma habari mtandaoni, husaidia kubaki na ufahamu wa kinachoendelea duniani bila kutegemea chanzo kimoja pekee.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na ilikuwa ni uzoefu wa kuvutiwa sana. Kuiona bahari kwa mara ya kwanza kulinipa hisia ya uvutilivu na mshangao mkubwa. Hasa kwa sababu ya ukubwa wake na sauti ya mawimbi yanayopongonga ufukwe. Hewa safi ya bahari na upepo mwanana hunifanya nijisikie huru na kupumzika zaidi. Pia kuwa karibu na bahari hunipa muda wa kutafakari au na kufurahia uzuri wa asili. Kutazama machweo ya jua baharini kuona watu wakifurahia kuogelea na kusikia kelele za ndege wa baharini ni mambo yanayofanya uzoefu huo uwe wa kipekee. Ni mahali ninapopenda kurudi tena kwa ajili ya mapumziko na kujiongezea nguvu ya akili.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kufua nguo hasa pale zinapo kuwa nyingi au chafu sana. Inachukua muda mwingi na nguvu, kuanzia kuloweka, kufua, kusuuza, hadi kuzianika. Na wakati mwingine hali ya hewa, ikibadilika ghafla, huifanya kazi hii, ichoshe zaidi. Pia kurudia kazi hii mara kwa mara, hunifanya nijisikie kama haina mwisho. Zaidi ya hayo kupiga pasi nguo kuna nichosha na kuna hitaji umakini mkubwa. Inapo chukua muda mrefu na matokeo yasiwe mazuri kama nilivyo tarajia hunikera zaidi kwa ujumla. Hizi ni kazi za nyumbani ambazo nafanya kwa lazima kuliko kwa hiari ingawa najua nisehemu ya majukumu ya kila siku.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuwanza na mawasiliano ya heshima na wazi. Uwa nasikiliza mawazo na mahoni yao. Nikiwa tayari kushirikiana na kusaidiana inapo itajika. Kuonyesha uaminifu kuwa mkweli na kutimiza majokumu yangu kwa wakati usaidia kujenga imani kati yangu na wenzangu kazini. Pia ninajitahidi kuwa mtu wa kirafiki na mwenye kuelewa tofahuti za watu. Kushiriki katika majadiliano ya kikazi, shugli za pamoja au hata mazungumzo mafupi ya kawaida unisaidia kuimarisha mahusiano kwa ujumla ninadhani kazi timu kazi ya timu na naamini mahusiano mazuri kazini huongeza ufanisi, furaha na mafanikio ya pamoja.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto hasa wakati wa asubuhi baridi au baada ya siku ndefu yenye kazi nyingi. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha misuli kupunguza uchovu na kunifanya nisijisikie nikiwa mtulivu zaidi. Pia hunisaidia kuanza au kumaliza siku nikiwa na hali nzuri ya mwili na akili. Hata hivyo, siogi kwa maji ya moto kila wakati, wakati wa jua kali au hali ya hewa ya joto, hupendelea maji ya vuguvugu au baridi ili nijisikie fresh zaidi. Kwa jumla, huchagua aina ya maji kulingana na hali ya hewa na jinsi mwili wangu unavyohitaji faraja kwa wakati huo.

Kwa kawaida, nalala kwa takriban masaa saba, adi nane, kwa usiku. Hii usaidia mwili wangu kupumzika vyema. Kurekebisha nguvu na kwakikisha ninaamka nikiwa na akili safi na makini kwa shughuli za siku. Usiku wakutosha, pia, unansaidia afya ya akili na, kuongeza ufanisi kazini au shuleni. Pia napanga muda wangu wa kulala ili iwe thabiti kadri inavyowezekana. Kwa kuwa mwili wangu unakuwa na kujizoeza, kwa ratiba hiyo, hata wakati wikendi ujaribu kutochukua muda mrefu sana wa kulala zaidi ya kawaida. Ili kudumisha mzunguko mzuri wa usingizi na shati ya kutosha kwa siku inayofuata.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha kwa njia yenye maana. Kwa kujenga taaluma imara na maisha yenye usawa kati ya kazi, familia na maendeleo binafsi. Natamani kufikia kiwango ambacho ninaweza kutumia maarifa na ujuzi wangu kusaidia wengine. Ama kupitia kazi. Kujasiri mali au miradi ya kijamii inayoboresha maisha ya watu wanaonizunguka. Pia ndoto yangu ni kuendelea kujifunza na kukua kila siku. Nikiwa huru kifedha na mwenye amani ya akili ningependa kusafiri kuona dunia na kuacha alama chanya katika jamii kwa kufanya mambo yatakayo kumbukwa kwa wema. Kwa jumla, ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye kusudi, furaha na mchango chanya kwa wengine.

Napenda zaidi kutumia ac kwa sababu hunipa hali ya hewa ilio thabiti na yenye uthabiti. Hasa wakati wa joto kali, ac hunisaidia kufanya kazi au kupumzika bila kuhisi jasho au usumbufu. Na pia hunifanya nipate usingizi mzuri usiku kwa kuweka chumba katika hali ya baridi inayofaa. Hata hivyo, upepo wa kawaida nao ni nauthamini hasa wakati wa jioni au asubuhi, ambapo hewa ni safi na utulivu. Upepo hunipa hisia ya asili na kunifanya na jisikie huru zaidi. Kwa hiyo, huchagua kati ya upepo au ac kulingana na mazingira. Hali ya hewa na shughuli zinazofanya.

Napenda mkate wa kawaida wa shaba au wa ngano uliopikwa vizuri wenye unyevu kidogo na ukame wa kutosha kuushika vizuri. Mkate huu ni rahisi kula unafaa na vyakula tofauti na hunipa nguvu mbila.

Ndio. Natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara kwa sababu uniraisishia kufanya mambo kwa uraisi na haraka. Kwa mfano, utumia sauti kuandika maandiko, kutafuta taarifa mtandaoni. Au kwaumsha programu na fifa bila kuitaji kutumia mkono. Hii ni muhimu hasa wakati niko kwenye shughuli nyingi, au ninataka kuokoa mda. Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti hu nisaidia kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kupita pitia mashini za kutambua sauti, ninaweza kusikiliza vitabu vya sauti. Mafunzo au, taarifa mbalimbali, japo jambo linalo ongeza uwezo wangu wa kupata maarifa ata wakati sipo na muda wa, kusoma maandiko. Maandiko. Kwa jumla teknolojia ya sauti ni chombo kinachoongeza urahisi, ufanisi na ufahamu wa haraka, wa taarifa.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa njia zinazojenga mshikamano au kuonyesha shukrani kwa kila mshiriki. Mara nyingi tunapofanikisha malengo pamoja, tunashiriki furaha hiyo kwa mazungumzo ya pamoja, pongezi na kushukuru kila mtu kwa mchango wake wa hii hunisaidia kila mshiriki kujiona muhimu na kuimarisha moyo wa kufanya kazi kwa pamoja siku zijazo. Pia mara nyingi hufanywa kwa vitendo vidogo kama kula pamoja kupata zawadi ndogo za ishara ya shukurani. Au kupanga shugli ya burudani ya pamoja nje ya kazi njia hizi hufanya mafanikio kuwa ya kweli na kuwacha kumbukumbu zuri kwa kila mshiriki. Huku tukijenga motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na mshikamano wa kikundi.

Kwa kawaida, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango cha, kujifunza na kuelewa. Si kwa mabishano wa kali, mazungumza ya kisiasa hunisaidia kufahamu yanayo endelea katika jamii. Sera zinazo zunguka maisha ya watu na mitanzamo tufauti ya wanainchi. Ninapendelea majandiliano yenye heshima, hoja zenye msingi na kusikiliza pande zote bila kubishana kupita kiasi. Hata hivyo, uwa makini sana na mahali pamoja na watu ninao zungumza nao kuhusu siasa. Nikiona mazungumza yanaweza kuleta mgawanyiko au isia kali. Upendelea kubadili mada au kuzungumza kwa upole zaidi. Kwa ujumla, napenda siasa kama somo la maarifa na uwelewa, si kama mchanzo cha migogoro.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu na furaha ya kufanya kazi karibu na asili. Kupanda ni mimea kuitunza na kuiona ikiwa hunifanya nijisikie nimeridhika na kunipa muda wa kupumzika akili baada ya kushugli nyingi. Pia bustani hunifundisha uvumilivu na nidhamu kwani matokeo mazuri huhitaji mda na uagalizi. Zaidi ya hayo kulima bustani hunisaidia kupata mazoea safi kama mboga au maua jambo linalo inanoongeza afya na kupunguza gharama. Ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili na kujifunza na hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira yanayonizunguka kwa ujumla na ni jambo linalonifurahisha na ni kulithamiini sana.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini mara nyingi ni. Zinazohusia na usimamizi wa muda na mzigo wa kazi. Wakati muingine kazi nyingi zinatokea kwa wakati mmoja. Na inakua changamoto kupanga vipa umbele vyote ili kwakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Hii naweza kusababisha stress kidogo asa pale kazi hizo zinapoitaji umakini mkubwa au utafiti wa kina. Pia mara nyingine changamoto ni kushirikiana na watu wenye mitanzamo tofauti au mbinu za kufanya kazi tofauti. Hii inaitaji uvumilivu mawasiliano makini na kuelewa pande zote hili kuepuka migongano na kuakikisha timu inafanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, changamoto hizi unifanya nijifunze zaidi kuwa mbunifu na kuboresha study za kushugulikia matatizo kazi.

Malengo yangu kazini ni kuhakikisha ninafanya kazi kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu. Huku nikichangia mafanikio ya timu na kampuni. Ninataka kuhakikisha majukumu yangu yanakamilika kwa wakati na kwa ubora. Na pia kuendeleza nidhamu ya kazi ili kuwa mfano mzuri kwa wenzangu. Hii pia inahusisha kujifunza 'study' mpya zinazoongezeka ujuzi wangu na kuongeza thamani yangu kazini. Pili, lengo langu ni kukuza mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine na wateja ili kufanya mazingira ya kazi yangu yawe chanya na yenye ushirikiano kwa muda mrefu, natamani kupata nafasi za ukuaji wa kitaalam, kuimarisha taaluma yangu na kuweza, kuchangia maamuzi makubwa yanayosaidia kampuni au timu kufanikisha malengo yake kwa ufanisi.

Kipawa changu ni kikuu ni uwezo wa kujifunza haraka na kuelewa mambo kwa kina. Hii huniruhusu kushughulikia changamoto mpya kwa rahisi, kubadilika na mazingira tofauti ya kazi na kutumia maarifa yangu kwa njia yenye tija. Kipawa hiki pia hunisaidia kupanga kazi kwa ufanisi na kufanya maumuzi sahihi kwa wakati unaofaa. Zaidi ya hayo, nina kipawa cha kushirikiana na watu wengine kwa urahisi. Kuelewa hisia na mazao yao na kuunda mahusiano mazuri kazini. Hii hunifanya niwe msaidizi kwa timu. Kuongeza mshikamano wa kazi na kufanikisha malengo ya pamoja ufanisi. Kwa ujumla, kipawa changu ni mchanganyiko wa akili, mwasiliano na ujuzi wa kufanya kazi kwa pamoja.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na upya. Sauti ya matone ya mvua na harufu ya udongo baada ya mvua hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na kupumzika zaidi. Pia mvua hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wake katika kuleta uhai kwa mimea na mazingira. Hata hivyo, sipendi mvua kali sana inayo sababisha usumbufu kama baridi kupita kiasi au ugumu wa kusafiri. Napendelea mvua ya wastani, asa wakati niko nyumbani au nimepata na fasi ya kupumzika. Kwa jumla, mvua ni kitu kinacho kithamini kwa faida zake na hali nzuri, inayo niletea.

Ninapofanya kazi na ushirikiano na wengine kwanza huwa nasikiliza kwa makini mawazo na maoni ya kila mshiriki ili kuelewa vizuri mitazamo mbalimbali. Huu husaidia kuepuka kuto kuelewana na kuhakikisha kila mtu ana hisia ya kushirikishwa. Pia ninajitahidi kushirikiana kwa uwazi, kushirikisha taarifa muhimu na kuchangia mawazo yangu kwa njia inayojenga timu. Zaidi ya hayo, napenda kusaidia pale inapohitajika, kubadilishana wajibu kwa haki na kushughulikia changamoto pamoja ninahitaji pia kuonyesha heshima au uvumilivu kwani kila mtu ana njia yake ya kufanya kazi. Kwa ujumla nadharia yangu ni kuwa mshirikiano mzuri unalenga kufanikisha malengo ya pamoja huku ukijenga mahusiano mazuri kazini.

Kumbukumbu nzuri za shule ninazozikumbuka zaidi ni zile zinahusiana na michezo na shughuli za kikundi. Nilifurahia kushiriki katika mashindano ya michezo ya shule, kushirikiana na wenzangu katika timu na kushangilia pamoja ushindi au hata kupoteza kwa furaha na mshikamano. Hizi kumbukumbu zilinifundisha umuhimu wa kufanya kazi pamoja na kuthamini kila mshiriki. Pia nakumbuka wakati wa shughuli za kisanaa na mitihani ya ubunifu. Kama kuigiza tamthilia au kushiriki katika mashindano ya sayansi na teknolojia. Furaha ya kushirikiana na marafiki kujifunza kwa pamoja na kupata pongezi kutoka kwa walimu hufanya kumbukumbu hizi ziwe za kipekee na za kudumu maishani mwangu.

Napenda kuandika zaidi kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kuyaeleza kwa uwazi. Kuandika huniruhusu kufikiria kwa kina. Kuchagua maneno kwa makini au kuwasilisha ujumbe kwa njia iliyoeleweka vizuri bila haraka. Pia ni rahisi kurekebisha na kuboresha mawazo yangu ninapoandika. Hata hivyo, kuongea nako ninakudhamini hasa katika mazungumzo ya ana kwa ana au majadiliano ya kikundi. Kuongea, hunisaidia kueleza hisia haraka na kushirikiana pa moja kwa moja na wengine. Kwa ujumla napenda kuandika lakini hutumia kuongea kulingana na mazingira na mathumuni ya mawasiliano.

Dio, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Kupitia programu za biyashara mtandaoni au malipo ya kidigitali ninaweza kupata bidhaa kulipa na kufuatilia maagizo yangu bila haja ya kuenda adukani. Hii unifanya mchakato wa ununuzi kuwa rahisi asa ninapo kuwa na ratiba yenye shuguli nyingi. Zaidi ya hayo, ununusi kwa simu uniruhusu kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora zaidi kwa urahisi. Pia mara nyingi hupatikana offer au punguzo maalumu za mtandaoni. Jambo linalo niongeza faida kwa kununua kwa njia ya kidigitali. Kwa ujumla, ni njia rahisi yenye usalama na inayo endana na maisha ya kisasa.

Ndio, napenda michezo ya ubao kwa sababu ni ya kufurahisha na huchangamsha akili. Michezo kama draft, chess au ludo, hunifanya nifikirie kwa makini. Kupanga mikakati na kutumia muda mzuri na marafiki au familia. Pia hunipa nafasi ya kupumzika bila kutumia sana vifaa vya kidijitali. Zaidi ya hayo, michezo ya ubao huimarisha mahusiano na mawasiliano kati ya watu wanaocheza pamoja. Inafundisha uvumilivu, kushindana kwa heshima na kukubali ushindi au kushindwa. Au ujumla ni aina ya burudani ninayoipenda kwa sababu inachanganya furaha, elimu na mshikamano.

Asubui napenda, napendelea kunywa chai ya kawaida au chai yenye maziwa. Kwa sababu unipa nguvu utaratibu na kunisaidia kuamuka vizuri. Chai unipa hisia ya utulivu, uniraisishia kuanza siku kwa utaratibu. Na pia nikinywaji kinachofaa kuambatana na chakula cha asubui. Pia mara nyingine napendelea kunywa maji ya kawaida au fresh ya matunda asubui ili kuanza siku nikiona mwili safi na hydrated kwa ujumla kinywaji cha asubui niki kile kinacho nisaidia mwili kuamuka kuongeza nishati na kunipa mutazamo mzuri wa kuanza siku.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na yenye, afya ya kufanya mazoezi. Kutembea hunisaidia kupunguza mawazo kuboresha mazungumza mzunguko wa damu na kunipa muda wa kufikiria kwa utulivu. Hasa ninapotembea asubuhi au jioni kwenye mazingira tulivu. Pia kutembea kwa miguu, hunipa fursa ya kufurahia mazingira yanayonizunguka na kupumua hewa safi. Ni njia nzuri ya kuunganisha mwili na akili na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha zaidi baada ya kutembea.

Napenda kusoma vitabu vya elimu na hadithi zinazochanganya maarifa na burudani. Vitabu vya elimu hasaa vya sayansi, teknolojia, historia au maendeleo binafsi, hunipa uelewa mpya, kunipanua mawazo na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku. Pia napenda vitabu vya hadithi na riwaya, vinavyonifurahisha na kunisaidia kuingilia dunia nyingine. Kuhamasika na kufurahi bonifu wa uandishi. Mchanganyiko huu wa vitabu hunifanya, hu-ufanya muda wangu wa kusoma uwe wa maana, wa kujenga akili na pia wa burudani.

Zoezi nzuri ni lilo jenga ni kuandika kila siku, hata kama ni kwa dakika chache, hii imenisaidia kupanga mawazo yangu, kuongeza ubunifu na kuandika kwa utulivu bila haraka. Kuwa na zoezi hili limenikuwa ni desturi ya kila siku inayoongeza nidhamu au umakini katika maisha yangu ya kila siku. Pia zoezi ingine ni lilo jenga ni kupanga muda wangu wa kazi na mapumziko kwa uiano. Hii imenisaidia kuboresha ufanisi kazini na kujenga utaratibu mzuri wa kufanya kazi bila kuchoka au kuhisia stress. Kwa jumla, si desturi mbili zimekua msingi wa maendeleo yangu binafsi ya kila kitaaluma ama kitaaluma.

Jukumu ninalo ipenda zaidi kazini ni lile linalo husisha kupanga na kutatua matatizo, kwani linanilipa fonsa, a, kutumia akili yangu, kikamilifu na kuleta matokeo chanya kwa timu ya kampuni. Kupata changamoto mpya na kuzipatia suluhisho. Kuna nifanya nijisikie muhimu na kunifa furaha ya kazi, ilio kamilika vizuri. Pili, ninapenda pia, machokumu yanayo huzisha kushirikiana na wenzangu kama kazi ya timu au mradi wapamoja. Hii hufanya kazi iwe ya furaha, zaidi inaboresha mausiano ya kikazi na kunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa jumla, napenda majukumu, yanayo changanya, ubinafsi, ubunifu, mshikamano wa kikazi na matokeo ya nao ugusa mafanikio ya pamoja.

Ninashugulikia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na kwa kufahamu umuhimu wao. Kwanza mi hujaribu kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na faida zinazo weza kuletwa ili nipate kuzingatia hatua za kushirikiana na wenzangu. Badala ya kupiga bila sababu hii hunisaidia kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi huu. Nikibadilika na mazingira mapya pili, mi huchukua hatua za kujiandaa na kuzoea mabadiliko kwa kujifunza stadi mpya kutumia zana mpya au kubadilisha utaratibu au kazi ili uendane na hali mpya. Kwa ujumla, ninashugulikia mabadiliko kama fursa ya kukua kielimu na kitaaluma badala ya kuiona kama kikwazo.

Napendelea mfumo wa adroad kwa simu kwa sababu utoa uhuru zaidi kwa kubadilisha mipangilio kutumia program mbalimbali na kufanya kazi kwa uraisi kulingana na mahitaji yangu. Mfumo huo pia unaraisisha upatikanaji wa programu nyingi za helimu, burudani na mawasiliano, chambo linaloongeza ufanisi wa kutumia simu kila siku. Hata hivyo pia nikithamini mfumo wa IOS kwa utulivu wake usalama wa data na urahisi wa kutumia baadhi ya huduma. Kwa ujumla napendelea mfumo unaonipa uhuru, urahisi na usalama kwani hizi ni sifa muhimu zinazoongeza manufaa ya kutumia simu.

Kwa kawaida mimi ni mtu wa kuhai kwa sababu napenda kupanga muda wangu mapema na kuepuka msongamano wa presha ya dakika za mwisho. Kuhai unipa utulivu wa akili, unifanya nijipange vizuri na hunisaidia kuanza shugli ni kuwa tayari na makini. Hata ivyo ninatambua kuwa kuna nyakati chache ambazo hali zilizo tarajiwa zinaweza kusababisha kuchelewa. Katika hali kama hizo ujaribu kuwasiliana mapema na kupanga upya ratiba. Kwa ujumla uwai kwa sababu ninaamini ni idhamu ya muda si msingi wa ufanisi na heshima kazini na katika maisha ya kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kupumzika kidogo hili kuondoa uchofu wa asubui mara nyingi uwa nakula chakula cha mchana kilicho rahisi. Lakini chenye lishe kisha kuchukua muda wa kupumzika hau kutembea kwa miguu chanya hili kuamsha mwili au akili. Hii unisaidia kurekebisha nguvo na kuendelea na kazi kwa ufanisi. Pili, wakati mwingine natumia mdaho kuangalia tarifa mfupi tandaoni. Kusoma haukusikiliza kitu cha kufurahisha. Haukuzungumza kwa fupi wa mwenzangu au mwenzangu. Hii hufanya mapumziko ya mchana yawe ya kupumzisha enye kujenga motisha na kusaidia kuongeza ufanisi wa kazi baada ya kurudi mezani.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia zinazojumuisha familia marafiki na wakati wa furaha. Mara nyingi tunapanga chakula maalum kushirikiana katika shughuli za familia na kusherehekea kwa pamoja ili kuonyesha shukrani na furaha ya tukio hilo. Sherehe za pamoja hunipa hisia ya ushikamano na kumbukumbu nzuri zinazo zinazodumu. Pili mara nyingine hufanyika shughuli za kijamii au tamasha kama mchezo muziki au shughuli zinazo za kitamaduni ambazo hufanya siku hiyo iwe ya kipekee na ya furaha kwa kila mshiriki. Kwa jumla kusherehekea siku kunaleta furaha, mshikamano na kumbukumbu nzuri ambazo hufanya maisha kuwa yenye maana zaidi.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kudumisha afya ya mwili na akili. Kawaida napenda mchanganyiko wa aina mbalimbali na za mazoezi kama kukimbia kufanya mazoezi ya jimu na mchezo ya burudani kama mpira au badminton. Kukimbia kuna nisaidia kuongeza nguvu na stamina. Wakati mazoezi ya jimu hu nisaidia kujenga misuli na kuboresha mzunguko wa damu. Michezo ya kikundi uto, burudani na pia uimarisha mshikamano wa wenzangu. Mara nyingi hufanya mazoezi kutakribani mara tatu hadi mara tano kwa wiki. Kulingana na ratiba na majukumu yangu napendelea kufanya mazoezi asubui mapema kwa kunisaidia kuamka vizuri kwa kuwa na nguvu za siku nzima na kueza kueka akili yangu katika hali nzuri na kufanya kazi. Baada ya kufanya mazoezi, nahisi nikiwa na nichati moyo wangu ukiwa muangalivu na akili safi. Huku pia nikijisikia mtulivu na furaha kwa sababu ya mwili kuendana na afya.

Ninatumia programu mbalimbali za simu kila siku ambazo zinanisaidia kufanya mambo kwa urahisi. Kupanga shughuli na kupata taarifa baadhi ya programu ninazotumia mara kwa mara ni programu za mawasiliano. Programu za ujumbe wa simu za video ambazo hunisaidia kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kazini. Hizi hutoa njia ya haraka ya kubadilisha ujumbe picha na sauti. Program za kupanga ratiba na kazi. Kalenda na program za kutambulisha kazi hufanywa iwe rahisi kupanga mikutano, kumbukumbu na malengo ya kila siku. Hii inanisaidia kusimamia mda vyema. Program za habari. Program za kusoma habari zinanipa taarifa mpya za ndani na duniani kote. Hii hunisaidia kupata au kubaki na ufahamu matukio muhimu. Program za kazi na elimu. Kuna jamii za kazi na programu zinazowezesha kufanya kazi pamoja na kushiriki faili. Pia hutumika kusoma na kupata maarifa mapya. Program za burudani program za kusikiliza mziki au vitabu vya sauti na pia kutazama video zinazofurahisha na zinazofurahisha au za elimu hii hunifanya mapumziko yangu kuwa ya kufurahisha. Kwa ujumla, programu hizi hunisaidia kuboresha mawasiliano kupanga ratiba kupata taarifa kufanya kazi kwa ufanisi na pia kupata burudani zinazoleteza maisha ya kila mtu kuwa rahisi.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na mboga za kisasa. Kwani ni kitamu chenyelishe na kinanipa nguvu kwa mda mrefu. Napenda jinsi wanavyoungana vizuri asa pale wali ukiwa na mboga, safi, nyama, kidogo au maharagwe kwa ufanya mlo kuwa kamili na wakuridisha. Pili ninapenda pia vyakula vya asili kama matunda na samaki kwa sababu ufanya mwili kuwa na mafia na kunisaidia kupata virutubisho muhimu. Kwa ujumla napenda mlo ulio rahisi wenye rishe na unaofurahisha isiya zangu wakati wakula.

Ninatamani kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu ambapo nitakuwa na uzoefu, ujuzi na kujiamini ya kutosha kufanya maamuzi yenye athari chanya. Lengo langu ni kukua kitaaluma hata kwa hatua. Kuchukua majukumu makubwa zaidi. Nakua mtu anayeaminika katika eneo langu la kazi. Nataka kazi yangu yaonekane kwa matokeo mazuri. Na mchango wa kweli kwa mafanikio ya taasisi au kampuni ni ninayofanyia kazi. Kwa muda mrefu, ningependa kufikia nafasi ya uongozi wa ushauri ambapo naweza kuwasaidia wengine kukua. Kushirikisha maarifa niliyopata na kuchangia katika kupanga mwelekeo wa kazi au miradi mikubwa. Zaidi ya mafanikio binafsi natamani kazi yangu iwe na maana iende sambamba na maadili yangu na iwe ya mchangano chanya kwa jamii kwa ujumla.

Asubuhi yangu ilikuwa yenye utulivu na yenye kupanga mapema. Niliamka saa moja asubuhi na kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ilikuwa kunywa glasi ya maji ili kuamsha mwili. Baada ya hapo nilitumia dakika chache kufikiria kuhusu siku yangu na kupanga kazi muhimu za leo. Kwa chakula cha asubuhi nilikula tosti ya nafaka nzima na mayai. Yalipo yaliyopikwa vizuri pamoja na kikombe cha chai ya mimea. Siku yangu ilianza kwa kimya kimya nikiwa na mpangilio wa kufanya kazi muhimu kwanza kabla ya shughuli zingine. Nilijisikia utulivu na mwenye nguvu kidogo tayari kushughulikia kila kitu kilichopangwa kwa siku hio asubuhi kama hii huwa inafanya nishike msukumo mzuri wa kazi na mawazo ya ubunifu. Ikiwa unataka unaweza pia na kunywa chai hiyo asubuhi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Kuna jambo la kipekee kuhusu watoto. Wanakufanya uone dunia kwa macho mapya. Yenye furaha na mshangao mdogo mdogo. Napenda kuchirikiana na wao katika michezo ya kuchekesha, kujenga vitu pamoja au hata michezo ya kujifunza. Inayochanganya kufikiria na kuungana. Kuhusiana na michezo ya kimwili kama kurash ball. Kucheza mpira hau ata kuruka kamba inaongeza furaha na pia inaboresha afya ya mwili na akili. Lakini pia napenda michezo ya kimawazo kama kujenga puzzles na au kuunda hadidi pamoja. Inawasaidia watoto kufikiria kwa ubunifu na kufundisha subira na uvumilivu. Kwa kifupi kucheza na watoto sio tu burudani bali ni njia nzuri ya kushirikiana kujifunza na kufurahia maisha kidogo.

Wakati wa msongo wa kazi mimi huwa na mbinu kadhaa ya kukabiliana ili kuweka akili na mwili wangu thabiti kwanza napumzika kidogo hata kama ni dakika mbili au tatu tu kuchukua pumzi za kina husaidia kupunguza mvutano wa akili na kutoa nafasi ya kutafakari. Pili napenda kipaumbele cha kazi zangu, ninataja kazi muhimu zaidi na kuzipanga kwa hatua mdogo mdogo. Hii inafanya kazi kubwa isiwe mzito na kunipa hisia ya kufanikisha kila jambo hatua kwa hatua. Wakati mwingine hutumia njia ya kupumzika kwa haraka kama kunywa kikombe cha chai au kahawa kusikiliza mziki mnyenyekevu au kutembea kidogo mbinu hizi, ndogo husaidia kuondoa stress na kurekebisha mtazamo. Mwisho, nikitambua msongo unanizidi naweza kuzungumza na mtu ninayemuaminia naye kushiriki au hata kuomba muda kidogo wa kupumzika. Njia hizi hunisaidia kuhakikisha kwamba msongo hauwaribishi tija au afya ya akili.

Harufu inayo nipendeza zaidi ni harufu ya unga wa mkate ukipikwa katika oveni. Kwa mawazo ya kuanza hii ni harufu ambayo mara zote huchukua hisia zangu mbali. Ikinishusha kwenye kumbukumbu nzuri za nyumbani na asubuhi tulivu harufu, hii si chakula tu mbali ni hisia familia usalama na furaha ndogondogo. Ninakumbuka mara nyingi hii harufu hufika asubuhi wakati nilikuwa mtoto. Niko jikoni na wazazi au bibi yangu wakinitengenezea mkate au vitafunio vya asubuhi. Hili kuwa ni kumbukumbu ya kucheka pamoja kushirikiana katika maandalizi na wakati mwingine hata kujaribu kuiba kipande kidogo cha mkate mmoja au mkate moto ukipata harufu hii sasa, unahisi joto la moyo na furaha kidogo ndani ya nafsi yangu. Inanirudisha kwenye muda wa zamani, kunifanya nisahau stress na kunipa motisha ya kuanza siku kwa shauku na matumaini. Ni harufu ambayo si tu unakumbusha chakula bali pia heshima ya maisha na upendo wa familia.

Mboga ninazo zipenda kula ni nyingi lakini hasa ninapenda zile zenye latha safi na mbazo zinabakia zikiwa na rangi yake asili. Kwa mfano karoti brokoli na spinaji ni baadhi ya mboga mbazo napenda sana. Karoti hutoa latha tamu kidogo na ninzuri kwa macho. Brokoli ni ya nguvu na yenye vurutubisho vingi. Na spinaji ni ya kitamu na inaweza kuunganishwa kwa urahisi na vyakula vingine. Pia napenda mboga za majani kama mchicha au sukuma wiki zinazopikwa kwa uwiano sahihi na viungo. Zinakuwa na latha nzuri sana na husaidia mwili kwa hafya. Mara nyingine napenda kujaribu boga mpya ilikuona latha tufauti na faida zake. Kwa ujumla, ninapenda boga ambazo ni rangi asili zenye afya na zina zoeza kuunganishwa na vyakula balimbali kwa urahisi ili hiyo ufanya chakula kuwacha kufurahisha na chenye lishe.

Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, kulingana na mahitaji na uwezo wangu. Kwanza napenda kushirika muda wangu na watu wengine kama vile kuwasaidia watoto kujifunza au wazee kwa kazi ndogo ndogo wanazohitaji msaada. Hii si tu inasaidia wengine bali pia inajenga mshikamano na uwelewa wa pamoja. Napenda kushirikiana ujuzi wangu au taarifa muhimu kama kutoa ushauri kwa vijana kuhusu elimu kazi na maendeleo ya kibinafsi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati mimi huwa na mbinu kadhaa za kupanga na kuthibiti mda wangu ili kuhakikisha kila kitu kinakamilika bila stresi isiole ya lazima. Kwanza napanga kazi yangu kwa kipaumbele ninaorodhesha kazi hiyo zote muhimu na kuzigawanya hatua ndogo ndogo ili kazi kubwa isiwe nzito na isiwe rahisi kushughulikia nayo hatua kwa hatua, hii pia husaidia kuona maendeleo kila hatua inaposhaisha, ikisha, ikichochea, motisha. Ninaweka ratiba ya mda, kwa mfano, naweza mda maalumu kwa kila kazi na kujaribu kuepuka, kufuruga ratiba hiyo ikiwa ni kazi inayohitaji umakini mkubwa. Napanga wakati ambapo sina usumbuvu. Tatu, napumzika kwa wakati unaofaa. Kumbuka kuchukua pumziko. Ndogo kunasaidia akili kuboresha utendaji na kuepuka uchovu. Badala ya kufanya kazi bila kupumzika na kuchoka haraka mwisho, nashirikiana na kuomba msaada ili ikiwa kuna kazi ngumu sana hii husaidia kuokoa muda na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati.

Ndiyo namkumbuka mwalimu mmoja kutoka shule ambayo alikuwa wa kipekee sana. Mwalimu huyo alikuwa na uwezo wa kufanya masomo kuwa ya kuvutia hata yale ambayo kwa kawaida yalionekana magumu. Alikuwa mvumilivu kila mara akisikiliza maswali ya wanafunzi. Na hakusita kutumia mifano halisi au michezo ya kufundisha ili kufanya masomo yawe rahisi. Nakumbuka jinsi alivyokuwa akifundisha kwa njia ya kucheka kidogo kuhamazisha, ubunifu na kufikiri kwa kina. Kila somo ilikuwa na changamoto yake lakini pili lilijazwa na msukumo na motisha ya kujifunza. Kumbukumbu inayonikumbusha umuhimu wa mwalimu kuathiri moyo na akili ya mwanafunzi. Si tu kufundisha silabi.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni kile kinachokua rahisi chenye lishe na kinachonipa nguvu za kuendelea na shuguli za siku. Mara nyingi napendelea mlo wa mchanganyiko wa proteini mboga na wanga. Kwa mfano, inaweza kuwa wali au ugali pamoja na samaki. Nyama au mayai kisha nikiunganisha na mboga kama sukuma wiki. Spinaji au karoti. Pia mara nyingi napenda kula sandwich yenye jibini, mayai au nyama chache. Pamoja na mboga mbichi au zakukaanga kidogo. Ni mlo ambao ni wa wa haraka kuandaa lakini unakamilisha njaa kunipa nguvu. Kula mchana kwa njia hii unisaidia mwili kubaki na nguvu. Akili kuwa makini. Na pia nifuraha kidogo ya ladha ya chakula. Mara nyingi napenda pia kuongeza matunda kwa mtunda la machungwa au ndizi mwisho mwa mlo.

Kwa na uhusiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana. Na mimi hufanya hivi kwa binu kathaa ambazo husaidia kuondoa stress na kuweka kila kitu katika nafasi yake. Kwanza, napanga muda wangu kwa uangalivu. Naweka ratiba maalumu ya kazi lakini pia naweka muda wa kupumzika. Kushirikiana na familia au kufanya shughli za barua, za burudani. Hii inanisaidia kuhakikisha kwamba kazi aingii kwenye mda wa kibinafsi. Pili napenda kuupa kipa vipaumbele natambua ni kazi ipi zinaitaji kupewa kipaumbele na ni muda gani unaweza kutumika kwa familia marafiki au ombi kwa kufanya hivi. Napunguza msongo na kushugulikia kila kitu kwa makini bila kuadhiria upande mwingine. Tatu, nacheza na kumpumzika mara kwa mara hata katika siku za kazi ngumu. Kuchukua dakika chache za kupumzika, kutembea hau kufanya si kitu kinacho nifurahisha kunisaidia kurekebisha mtazamo na kundumisha uwiano wa akili. Mwisho, natumia teknolojia kwa busara kama kwa kalenda ya kidijitali alama za kazi na vikumbusho vya muda ili kuhakikisha kila jambo linapangwa bila kuadhiri maisha ya kibinafsi.

Ndiyo napenda mziki wajadi sana. Mziki wajadi unaladha ya kipekee kwa sababu unabeba hustoria tamaduni na hadithi za jamii ala za hasili kama ngoma zeze vilimbi au kayamba utowa sauti zinazo mguza moyo na kuamusha hisia za mshikamano au utambulisho.

Ndio napenda sana kuchora na kupaka rangi. Kwa mawazo yangu ni njia nzuri ya kujieleza na kuonyesha ubunifu bila maneno. Kuchora kunanisaidia kutulia akili na kushughulikia mawazo yrnye msongo na kila rangi ninayachagua huongeza hisia na hali fulani ya furaha na utulivu. Kupaka rangi pia ni jambo la kufurahisha hasa wakati unatumia rangi nyingi tofauti kuunda picha yrnye mvuto au muundo wa kipekee. Hii sio tu burudani bali pia huongeza utulivu uvumbuzi ustadi wa mikono na hata kuimarisha umakini mara nyingi napenda kuchora mandhari ya asili ya asili wanyama au hata michoro ya fikra zangu binafsi. Inabeba hisia zangu kwa njia ya rangi na mstari.